Ili kuanza mradi mpya wa kazi kwanza naweza kuitabua tatizo hilo ambalo nataka kulitatua. Kisha nafanya research nione jinsi shida hilo linatatiza watu wengine naona naangalia venye naweza saidia kutatua shinda hilo kama ni material zita hitajika naweza kuzitafuta na zipata kisha nafanya review. Then naanza kazi hiyo.

Naam, napenda kujifunza historia pale napata muda mchache wa kutulia. Najifunza historia ya nchi yangu Kenya. Mababu wetu vitu walizoweza kupitia na inaniongeza maarifa naeza kujua vitu na jinsi jinsi yetu iliweza kutokea.

Bado mimi nasoma na nasomea software engineering. Nileweza kupata hii course kwa sababu nilihitimu hiyo grade na nika apply. Kitu ninachopenda kuhusu software engineering ni venye unaweza kutengeneza apps zinazotumika kwa simu na kwa hivyo inawezesha urahisi. Changamoto tunayopata ni hii mtindo wa AI ambao siku hizi AI inafanya mambo mingi na kwa hivyo tunakuwa limited kufanya vitu zingine. Kitu ambalo ningependa kubadilisha kwa masomo yangu ni location kwa sababu hapa Kenya changamoto ni nyingi pia, kwa hivyo ningependa kusoma somo hilo ughaibuni.

Malengo yangu ya kazi naiweka kwanza. Tuseme lengo langu la kazi ni kuandika, kuandika ripoti kama sita, nitazigawanya moja moja moja na niziallocate wakati wake. Naam, baada ya kufanya hivyo. Nazifanya moja kwa moja na naweza kupata nimezikamilisha malengo yangu kwa muda unaofaa kama ni mwezi.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni ule uzoefu wa kurauka. Naam nikirauka mara mingi napata kuwa na muda mwingi wa kufanya kazi na kumaliza kwa mapema na pia nimejifunza kuwa ukirauka unaacha kuwa na ile uchovu sana naam.

Naam nimewai kumfuga umbwa na kwa bahati mbaya aliweza kukufa kwa sababu ya maradhi mengine lakini mbwa ndiye mnyama ambao nimefuga na nimependa kumfuga sana. Kwani ni mnyama ambaye anafurahisha sana na wakati umeboeka unaeza kucheza nae mchezo zingine.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kupandishwa cheo. Kwani ile bidii yangu ya kurauka kila siku na kufanya jambo linalokusudiwa. Nimefanya bosi akaweza kunipandisha cheo na ni hiyo ndo mafanikio nimeweza kuyapata kazini.